Mkahawa hii ni sehemu ambaye watu wanapata vifungua kinywa na chakula mbali mbali kwa kuweza kulipia.

Mkono ni kiungo cha binadamu. Chenye kazi ya kushika na kupokea vitu.

Ankara ni neno lenye maana sawa na pesa.